Kwa kawaida, nafua nguo mara mbili hadi tatu kwa wiki, lakini si kwa ratiba ngumu sana. Huwa nasikiliza hali ya maisha yangu kwanza kama wiki imekuwa na shughuli nyingi au jua limejitokeza vizuri, basi nafua bila kusita. Nafurahia mchakato wenyewe, kwanzia kupanga nguo hadi kuziona zikiwa safi na kunukia, maana hunipa hisia ya kuanza upya.